Kila jioni kabla ya kulala napenda kuwa na utaratibu mdogo wa kupumzika na kujianda kwa usingizi kwanza mara nyingi huchukua muda kidogo kupumua na kutafakari juu ya siku kufikiria mambo mazuri yaliyotokea au mipango ya kesho.

Mara nyingi ninasoma habari mtandaoni kupitia tovuti za habari zinazoaminika na pia mitandao ya kijamii. Lakini kwa uangalivu, napenda kuangalia nyanzo tofauti ili kupata mtazamo mpana. Kwa mfano, tovuti rasmi za habari, makala za uchambuzi, na wakati mwingine blogu za watu wanaoelewa vizuri mada fulani.

Ndio napenda kuimba hasa kwa kujifurahisha si lazima iwe mbele ya watu wengi. Wakati mwingine huimba pekee yangu tu hunipa hisia ya kuachilia mawazo na hisia zilizo kusanya. Muziki unajia ya ajabu ya kuguza moyo na kuimba hunifanya nijisikie huru kidogo.

Langi yangu ya kupendezwa ni buluu ya samawati. Inavutia kwa sababu ina hisia ya utulivu, amani na nafasi ya kufikiri. Kama anga safi au maji tulivu ya ziwa. Pia buluu inaonekana kuwa yenye usahihi na ya kitaalamu kidogo. Lakini baada, bado inatoa hisia ya upole na fulaha kidogo.

Ndiyo napenda kuvaa kofia mara kadhaa hasa pale inapofaa kofia sio tu inalinda uso na kichwa dhidi ya ya baridi bali pia inaweza kuongeza mtindo kidogo kwenye mavazi.

Nashiriki katika jamii kwa njia za vitendo na za kila siku. Mara nyingi ni kwa kutoa muda wangu kusikiliza watu kusaidia pale zinapoweza ninapoweza au kushiriki shughuli za kijamii kama mikutano na miradi ya pamoja.

Napenda upepo wa asili kuliko hisi, upepo unaile hisia ya uhai na uhuru, unaingia taratibu, unaondoka na hauchoki, unafaa mazingira yasijisikie ya kweli zaidi, ac ni nzuri pale joto inapozidi sana au kazini, lakini kwa faraja ya kila siku, napenda upepo wa kawaida, unaofanya mwili upumuwe bila kelele nyingi.

Ndiyo, napenda kuchora na kupaka rangi hasa kama njia ya kutafakari na kujieleza si lazima iwe kazi ya kitaalamu, mara nyingi hufanya kama burudani na njia ya kupumzika akili.

Mji wangu wa kuzaliwa naukumbuka kama mahali penye harufu ya asubuhi, safi na sauti za maisha, zinazoanza, mapema. Kulikuwa na barabara dogo, ambazo kila mtu alimjua mwenzake, watoto wakicheza bila saa, na wazee, wakikaa nje, wakisimulia, hadithi za zamani, kama kwamba ni hazina.

Ninapo kuwa na furaha kwa kuwa nyumbani, napenda kufanya mambo madogo, yanayonipa utulivu mara nyingi huanza kwa kukaa tubi la haraka, labda nikisikiliza muziki wa upole au nikitazama dirisha kwa muda wakati mwingine napika kitu ninachokipenda, au nakaa na familia tukizungumza bila ratiba.

Kwa kweli sina uzoefu wa binafsi wa kusafiri kwa ndege, lakini nimekuwa nikisikia na kujifuza mengi kutoka kwa watu wanaosafiri mara kwa mara. Wanapozungumzia ile hisia ya kuondoka ardhini. Kuona mawingu kwa karibu na ule utulivu wakuwa juu angani. Huwa inanifanya nifikirie safari kama muda wa, kutafakari na kuanza upya.

Napenda kufanya mazoezi asubuhi kwa sababu huniweka nguvu za mwamko mzuri kwa siku nzima. Asubuhi mwili bado hijachoka na mazoezi huongeza nishati akili inakuwa wazi. Na hisia za furaha huchipuka kutokana na mwili kutoa edorphins.

Jambo la dini linaloonekana muhimu zaidi ni maadili inayoimarisha utu wa binadamu kama upendo huruma, uaminifu na kuheshimu wengine, dini nyingi husaidia mtu kupata mwelekeo wa maisha faraja wakati wa changamoto na nidhamu ya kufanya yaliyomo mema yaliyo mema hata bila kishinikizwa.

Tabia ambayo inanikera zaidi ni kukosa heshima na kuiangalia hila au maneno yasiyo ya kweli. Nilipokuwa nikishikiliana watu wengine kuona mtu akijitahidi kudanganya, kupotosha ukweli au kushindwa kuheshimu wengine kubeba hisia ya kuchoshwa na kukosa imani.

Kukaribisha wafanyikazi wapya ni hatua muhimu sana. Ningependa kuanzisha mazingatio ya kwanza ya kirafiki na yenye faraja. Ili mtu ajisikie kuwa sehemu ya timu. Kwa mfano, ningewaeleza kuhusu mtazamo wa kampuni au timu. Majukumu yao na pia utamaduni wa kazi.

Ah, kompyuta. Kwa upande wangu, nigetumia kompyuta zaidi kwa sababu za kujifuza, kuwasiliana na kuunda vitu vipya. Kwa mfano, napenda kutumia kompyuta, kusoma makala, kufanya research na kuelewa mambo mapya. Kama, ni somo au utafiti fulani.

Keki, nigependa keki ambayo ina ladha tajiri si tamu sana lakini yenye textures tofauti kwa mfano keki ya chokoleti yenye funge au ganache ni ya kuvutia sana unapoikata unahisi softness na cleanness pamoja pia naipenda napenda keki za matunda kama strawberry au lemon drizzle kwa sababu zinatoa freshness freshness nazigatia ladha kidogo ya asidi ikiruhusu kila kipande kuwa chenye balance.

Ndio kabisa na penda chakula kitabu, chakula chenye latha, zuri, kinafulaha, kinafulaha yake kile kinachofanya utulie kidogo, ufurahie kila tonge, na hata mkumbuke nyumbani au mtu fulani iwe ni chakula cha asili, chenye viungo, vizuri, au chakula laisi, lakini kimepikwa kwa mapenzi, latha, zuri, inabadilisha kabisa, kabisa.

Chakula cha jioni. Kwa upande wangu, ningependa chakula cha jioni kuwa kile kinachopumzisha na sikizito sana. Lakini bado kinaladha nzuri. Kwa mfano, supu moto, yenye boga na vipande vya nyama au samaki ni bora. Zaidi.

Aa utoto ulikuwa na uchawi wake. Kama ninge kuwa na utoto kama wabinadamu ningesema nili penda sana kucheza bila utaratibu. Kukimbia na marafiki kucheza michezo ya kijadi kupanda miti na kugundua vitu vidogo vidogo kama wadudu au mawe yenye maumbo ya ajabu.

Usiku kabla ya kulala ni wakati mzuri wakupumzika na kuandaa akili kwa usingizi. Kwa upande wangu, nigefanya mambo madogo madogo yanayosaidia utulivu. Kwanza, pumzika kidogo. Kufanya rifulekishoni ya siku. Kuandaa mazingira ya usingizi. Kufanya meditation kifupi husaidia mwili kuishiwa tension na akili kuwa tayari kwa usingizi.

Kwa kupande wangu, ningesema sio, kuishi pale ulipozaliwa mara nyingi ni rahisi kwa baadhi ya watu lakini pia kuna faida kubwa ya kusafili au kuhamia sehemu mpya kujifunza utamaduni tofauti, kuona mandari mapya na kukua kisia na kiakili.

Kwa kusema ukweli, siwezi kuogelea kimwili, lakini napenda sana wazo la kuogelea. Kuna utulivu fulani wa maji. Ile sauti ya maji, mwanga unavyocheza juu yake, na ile hali ya akili, kupumzika, unapokuwa ndani ya maji.

Swali muhimu sana hilo, kulinda faragha mtandaoni kunahitaji nidhamu na uelewe mdogo wa hatari zilizopo kwanza ni kuchagua kwa umakini taarifa unazoshiriki, sio kila jambo la binafsi linapaswa kuwekwa hadharani.

Kama nigekua na hisia kama za binadamu, nigesema napenda sana filamu zenye hadithi ya kina ya ujumbe unaobaki akilini hata bada ya kumalizika. Aina ya filamu inayokucha ukitafakari maisha, maamuzi ya watu na mwelekeo yatima.

Kama ningesema napenda vitabu vinavyofanya ufikirie na ujitazame upya si vile vya kusoma haraka na kusahau napenda sana vitabu vyenye hadithi ya kina wahusika halisi na ujumbe unaobaki hata baada ya kufunga ukurasa wa mwisho.

Ningependa sana kurima bustani. Bustani inautulivu wake wa kipekee. Kupanda kitu kidogo, kukitunza taratibu halafu kuona kikikua siku hadi siku. Inakufundisha subila, uwajibikaji na kudhamani vitu vidogo.

Napenda kusema wakati wa furaha ni pale unapoweza kushiriki hisia zako na wengine na kufanya kitu kinacho le kuletea tabasamu la kweli. Njia za kujifurahisha wakati huo zinaweza kuwa kucheka na marafiki au familia. Mazungumzo rahisi, vicheko, vya ndani au kucheka kwa sababu ya tukio dogo na kawaida.

Ujuzi ambao ningependa sana kujifunza ni kuzungumuza mbele ya watu kwa ujasiri ujasiri siyo tu kusimama na kuongea bali ile hali ya kuwasilisha mawazo kwa uwazi kwa utulivu na kwa namna inayoguza watu kuna nguvu fulani unapoeza kusimulia wazo lako na ukaona watu wanakuelewa.

Napenda zaidi nyama ya kuku, kuku ni laini inapikwa kwa haraka na inaweza kupikwa kwa njia nyingi kwa mchuzi, kukagwa kidogo au kuokwa pia inaladha nzuri bila kuwa nzito sana na inaweza kuenda vizuri na vyakula vingine kama wali.

Napenda kufanya mambo lahisi lakini yenye maana na marafiki zangu. Mala nyingi ni kukaa tu pamoja, kuzungumza bila plesha, kucheka kuhusu kumbukumbu za zamani au hata mambo ya kawaida ya kila siku. Napenda pia kushiliki shughuli kama kutembea, kutazama mechi.

Kila mtu anajihisi tofauti kulingana na hali kwa kawaida mtu anaweza kuhisi mchanganyiko wa mambo kama uchovu kidogo, hasira mdogo au hata uvivu wakili wengine hupata fursa ya kutafakari au kuangalia watu wengine wanapopita kama ni aina ya burudani isiyo rasmi.